Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kupea watu mawaidha kwa jinsi ya kuishi katika hali ya sasa ya nchi Kwa maana nchi ya sasa inahitaji hekima na maarifa kwa sababu ya uchumi wake na inataka uwe na maadili nzuri ambaye itaweza kusaidia ili kukumbana na zile miratibu ya sasa ya nchi.

Laa hasha, mimi sipendi kuvaa vipuli kwa maana mengine huhitaji kutobolewa kwenye ngozi yako ambavyo haileti huvuta kabisa na pia inafanya mtu awe na sura mbaya kama ya nyani na pia humtofautisha sana na wengine na pia huweza kufanya mtu kutengwa na familia yake.

Na kumbu kumbu ya kutisha ambayo ninayo akilini na ambayo hurejea kila mara akilini nikuwa Nilikuwa na ndoto ambayo kwayo niliota kuwa nilienda kufariki Nilifa kabisa kwa kukatwa napanga kwenye miguu nikaumizwa kabisa na ambayo bado kunitisha na hurejea akilini kila na wakati.

Nikati ambayo ninaipenda ni keki Kwa maana ina ladha mzuri ina madhini ambayo husaidia mwili kwa ujenzi na pia inanyoosha mishipa ya damu ambayo yalikuwa yamebubujika na kufungika kwa kuzibwa kwa damu Pia inavirutubishi Kinavyo jenga mawazoni mwa akili.

Nami upendelea kuvaa ndevu kwa maana ina mvuto mkubwa na pia inaleta uwo ujasiri haswa Unapopewa kuzungumza na mandhari au waride la watu zima au umati wa watu haswa Pia kule kwenye kanisani Inaleta mvuto na pia kwenye Bibilia walivyoandika kuwa usafi imo karibu na mwenyezi Mungu ivyo basi mi hupenda kuvaa ndevu kwa maana ina mavutio mkubwa.

Sera muhimu ya kampuni ninayoona kuwa muhimu ni ile ya kuweka vitu kwenye mtandao na kuviuza kule kwenye mitandaoni na pia kazi ambazo zinabaki wazi na inahitaji mtu hivyo basi natafuta yale ambaye yanahitajika kule kwenye kazini.

Ili kuongeza uzalishaji wangu mimi hufanya kile ambacho kinaitwa kwenye lugha kimombo investments. Kwa maana kile pesa kidogo ninacho pata kutoka kazini nanunua wanyama naanzisha biashara kama vile ya duka, nguo na pia na wapa wale wapiga kura au wanaoitwa haswa viongozi Kisha wanakuja kurudisha badae ikiwa na nyongeza.

Mimi husafisha vifaa vyangu mara tatu kwa wiki, mara tatu kwa siku, ukijumulisha mara kumi na sita kwa wiki, kwa maana usafi ni nzuri ina tuliza akili, pia inaleta huo ujasiri, kwa maana kama ni uchafu Unaogopa kabisa kupita hata mbele watu, unakwepa matakwa yako.

Naam mara nyingi nimefanya kazi ya kujitolea na mara ya kwanza ni kule kwenye maabadi Maabadini Wakati ambapo wanafanya mchango wa kujenga kanisani au kusaidia vilema au kutembelea wale wasio jiweza na pia kazi ya kujitolea ambayo nimefanya kanisani ni kusafisha kanisa na pia kule kwenye nchi yangu Nimeweza kujitolea kupanda miti, miche ili kunadhifisha manthari ya inchi.

Kwa mara nyingi mimi hupenda kusimamia Kwa maana yeyote yule ambaye namsimamia anapokosea iwapo ni kazini, kanisani, nyumbani Iwapo anapokosea mimi humpa mawaidha au namtia moyo aweze kuendelea na kila anachofanya sana, hivyo basi mimi hupenda kusimamia.

Na Kabla ya kulala mimi uingia kwenye chumba changu cha zoezi Nafanya kila ambacho kina itajika au nila Nilipo ambiwa na daktari Baada habo naenda kwenyee m Bafu unaoga Baada ya awa kuoga najipaka mafta na pia naenda kusuali kumrudishia mwenyezi mungu shukrani zangu. Hh na kazi ambaye nitakua nina ifanya iya iyo siku mhh.

Naam mchezo ambao naupenda ni mchezo wa kandanda kwa maana nimebobea kwenye mchezo huo na pia najua ratiba yake na pia inaweza kusisimua mwili inakupa mazoezi nzuri kwenye mwili wako na pia inatuliza mawazo.

Mimi huboresha mchakato yangu ya kazi kwa kuangalia kwenye mitandao jinsi kazi yao hufanya na pia kuenda kwenye seminar ambako kwa hayo unaweza kupata elimu kamili kuhusu uboreshaaji wa kazi na pia inaweza kufanya uwe na yale yanayohitajika kazini.